Wakati wa mapumziko nikiwa kazini, ninapenda kupiga gumzo na wafanyikazi wenzangu. Pia ninapenda kuchukua wakati kusoma mambo ambayo siyaelewi vizuri. Pia ninapenda kutembea katika shamba la kazi. Mara kwa mara huwa nimechoka sana na hivo ninapenda pia kujipumzisha wakati wa mapumziko.

Matatizo hutokea mara kwa mara kazini. Tatizo linapotokea kazini. Kwanza, ninapanda kutafuta na kuangalia kiini cha chanzo hicho. Pili, ninatafuta njia mwafaka ya kutatua tatizo hilo. Na mwishowe, ninajifunza jinsi ya kukinga matatizo kama hayo kufanyika tena. Ninapenda pia kujikumbusha matatizo yaliofanyika kitambo ili yasirudiwe tena.